Mbali naitwa Jason Ningependa kuelezea mahali ambapo napenda kutembea Baleba napenda kutembea Nikwenda kutembea kama kwa mall Kujiangalilia vitu aina mbalimbali. Kununua vitu ambazo nitakazoona zinapendeza roho na pia ninapenda kutembelea pahali kama mbuga za wanyama. Kujiangalilia wanyama wa aina mbalimbali.

Hambali naitwa jessi ningependa kuwaeleza jinsi ninawvyo jistawisha wakati wa likizo Wakati wa likizo huwa ninaenda kuitembelea familia yangu ambayo iko katika kijijini Tunaweza kushelehekea pamoja Tukapika tukatembea na tukafanya vitu zingine zote pamoja kama.

Habari naitwa jesi ningependa kuelezea mwezi wa mwaka ninaopenda zaidi mwezi wa mwaka ninaoupenda zaidi ni mwezi wa disemba Kwa sababu huwa ni mwezi ambao hukua tunamalizia mwaka nao ni mwezi ambao mimi huwa nasafiri nyumbani kuenda kupatana na jamii na familia yangu ni mwezi ambao huwa tunasherehekea hata kuzaliwa kwa mwokozi wetu yesu kristo.